Hiyo, napenda mvua. Mvua inalete utulivu wa wakati mzuri, wa kutafakari, au kupumzika. Pia inafanya mazingira kuwa safi, manthari ya kijani kuwa angavu, na mara nyingi inachangia hali ya furaha au ukumbusho, wa kumbukumbu zuri.

Napenda kujifunza lugha zinazochangia mawasiliano na kuelewa tamaduni tofauti. Kwa mfano, Kiingereza. Kwa sababu ni lugha ya kimataifa na ina nafasi kubwa kwenye elimu, teknolojia na biashara. Kiswahili, kwa kuwa ni lugha nzuri ya mawasiliano na ina utajiri wa fasihi na methali. KiHispania au Kifaransa zinatoa fursa ya kuelewa tamaduni na historia za Ulaya na Amerika ya kusini kwa kifupi napenda lugha ambazo zinanifungua mlango wa mawasiliano, elimu na utamaduni.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video. Michezo ya video ni burudani ya kufurahisha, pia ni njia nzuri ya kuchanganya akili na mbinu, kuboresha umakini na kujifunza kushirikiana na wengine kama ni michezo ya timu. Pia, mara nyingi michezo hutoa mazingatio ya hadithi na changamoto za kufikiri. Sio tu kupiga buti kwenye skrini.